Hivi ndivu ninaweweka malengo ya kila mwezi kazini. Moja naanza kwa lengo kuu kama kujiuliza nataka kuboresha nini mwezi huu. Kineza kuwa nafasi mauzo au ujuzi mpia. Mbili nafanya yawe kazi na yawe wazi na yanayo pimika. Badala ya kusema nitafanya kazi kwa bidii nasema nitakamilisha miradi tatu kabla ya miezi fulani ya tarehe fulani tatu nagawanya katika kazi madogo madogo hatuwa ndogo ndogo za kila wiki hii hupunguza msongo na huongeza kazi mne nahakikisha yanawezekana kwa muda uliopo malengo makubwa sana huleta kukata tamaa bora machache lakini yakamilike vizuri.

Ndio, napenda sana maua kwa sababu yanabeba ujumbe bila kusema maneno. Napenda moja, maua ya rangi ya ngavu kwa sababu huleta furaha na matumaini. Mbili, harufu ya maua inayotuliza akili na moyo. Tatu, maana yake. Kila huwa lina hati yake, kama vile upendo, shukrani. Au mwanzo mpya. Huwa nafurahia sana kupokea maua au kupanda maua nyumbani.

Ningependa kupata mafunzo yanayo nisaidia kitaaluma na kibinafsi. Kwa mfano moja uongozi na usimamizi. Yani kujifunza kuongoza timu kufanya maamuzi bora na kuhamasisha wengine. Mbili mawasiliano bora. Yani jinsi ya kuwasiliana wazi. Kusikiliza kwa makini na kushugulikia migogoro kazini. Tatu ujuzi wa teknolojia. Programu pia data au zana zinazo raisisha kazi na kuongeza ufanisi. Nne usimamizi wa muda na uzalishaji. Yani kupanga kazi na kuongeza ufanisi. Tano ukuwaji wa taaluma. Yani mafunzo ya kuongeza ujuzi maalum unaohusiana moja kwa moja na nafasi ya kazi.

Kabla kulala, mi ufanya mambo madogo yanayo nisaidia kupumzika na kujiandaa kwa usingizi. Kama vile moja, kusoma kitabu au makala yenya hadithi au elimu. Bili, kusiliza mziki mnyororo au sauti tulivu. Tatu, kuandaa au kupamba mambo ya kesho. Labda majikumu kidogo au ndoto za kufanikisha. Nne, kutulia kupumua kwa utulivu. Labda kufanya mazoezi mepesi ya kupunguza msongo wa mawazo. Kwa kifupi kutengeneza hadi tulivu ya akili kabla ya kulala.

Ndiyo mihutoa sadaka na michango kwa mfano, kutoa sadaka kidogo kila siku kwa masikini au utawasi za masikini, saada. Kufanya mchango wa mara moja kwa shule, hospitali, au jumuhia. Kuchangia kwa njia ya mtandao kama misaada ya chakula, elimu, au afya, sadaka na michango mara nyingi hufanya tuajisikia. Raha na kusaidia kwa kusaidia jamii.

Ndio mimi huweka picha zangu mtandaoni kwa sababu mmoja, ni njia ya kushiriki, kumbu kumbu nzuri na marafiki, mbili kujieleza au kujenga mtandao wa kiujamii, lakini pia kuna hitaji taadhali ya faraga, yani kuchagua ni nani aone na nini kiwekwe.

Ili kulinda mazingira mimi ufanya mambo yafuatayo moja kupanda miti na kushiriki kwenye miradi ya ulinzi wa mazingira pili kupunguza taka na kutumia upya ili kupunguza uchafu. Tatu kutumia usafiri rafiki wa mazingira kama kutembea baiskeli au usafiri wa uma nne kuhifadhi maji na umeme kwa kutumia kwa hakiba. Tano kushiriki elimu na wengine kuhusu umuhimu wa mazingira safi na usalama.

Uzoefu ambayo nimejifunza kazini ni yafuatayo moja. Kujifunza uvumilivu na subira. Changamoto kazini zinapandisha mtu tutulia kuelewa hali kabla ya kuchukua hatua. Mbili kujenga mawasiliana mazuri. Kazi ni zaidi ya majukumu. Mausiano na wenzangu ni muhimu. Tatu usmamizi wa wakati. Kujua jinsi ya kupanga kazi na kipaumbele kunaleta matokio bora nne kukabiliana na makosa. Makosa ni sehemu ya kujifunza. Yanasaidia kuboresha mbinu zako. Tano ujitolea na mshikamano. Kazi ya timu inafundisha mshikamano na kusaidiana.

Namkumbuka mwalimu wa sayansi. Ni mwalimu aliyependwa na wengi kwa sababu moja, alikuwa na huruma, uvumilivu, na alifahamu kwamba kila mwanafunzi anakiwango chake cha kuelewa. Pili, alichochea udadisi na kufanya wanafunzi wajiulize maswali badala ya kutoa majibu. Tatu, alielewa maisha ya wanafunzi na kutoa ushauri waki. Wakweli, sio tu ya kufundisha somu. Nne alipenda kile alicho kifundisha na kufanya wengine pia wapende.

Ndiyo, napenda sana kuimba. Napenda hasa, nyimbo za nyo ujumbe nzuri au hadithi ya kugusa moyo. Midundo laini ya kupumzisha akili. Wakati mwingine, nyimbo za furaha, zinazo inua hali ya moyo. Mimi upenda kuimba peke yangu ni kiwa bafuni.

Ningependa kutembelea mahali penye historia kubwa na simulizi nzito. Kwa mfano, moja misri, piramidi za giza, kuona jinsi ustaraabu wa, wakale ulivyo weza kujengwa maajabu makubwa kiasi hicho. Pili, Jerusalemu, mahali palipo historia ya dini, nyingi na matukio ya livyo athiri dunia hadi leo. Tatu, Roma ya kale. Kolosium nadola ya historia. Ya Roma. Historia ya nguhu sana na siasa. Nne, machu ya pichu. Yani Peru. Ustaarabu wa nika. Uliojengwa juu ya miliwa kwa ustadi wa ajabu.

Somo nililolipenda shuleni ni hisabati na sayansi. Hisabati kwa sababu inafundisha kufikiria kwa kina. Na kutatua matatizo hatua kwa hatua. Na sayansi kwa sababu inanipa majibu ya kwa nini na vipi mambo yanafanya kazi. Kuanzia mwili wa binadamu hadi anga la juu kabisa.

Kila asubuhi mimi uchukuwa dakika chache kujipanga akili kama kuvuta pumzi ndefu. Mimi wamuka mapema. Kama saa kumina moja asubuhi kisha nafanya mazoezi madogo nakunywa kiyamshakinywa kama chai saa zingine kahawa. Napiga mswaki kila kisha naoga na kuvaa ili niondoge huwa najihisi mchangamufu sana asubuhi.

Ndiyo, ninafuatilia matukio ya kimataifa kwa karibu. Napenda kuelewa kinachoendelea duniani. Siasa, uchumi, sayansi, teknolojia, mazingira na hata burudani. Unisaidia kuona picha kubwa na jinsi matukio ya nchi moja yanaweza kuathiri nyingine. Lakini huwa najitahidi kuyachuja kwa makini. Kuangalia vyanzo tofauti na muktadha wake. Sio vichwa vya habari tu.

Ndiyo, napenda kucheza na watoto kwanjia salama nayakujifunza, michezo ya kufikiria, kuimba, kuchora, au kusimulia hadithi. Watoto wana nishati safi na ubunifu waajabu, wanacheka, unacheka nao unajikuta umejifunza kitu kipya.

Harufu ninayo penda zaidi ni ya mvua mpya ikinyesha ju ya udongo ile harufu tulivu ya kutuliza inayoleta hisia ya mwanzo mpya. Pia mimi hufurahia harufu ya chai au kahawa asubuhi kwa sababu inaashiria mwanzo mpya. Huwa nahisi mchangamufu na mtulivu wakati huo huo.

Napenda android kwa sababu ni rahisi kubadilisha kulingana na mahitaji ya mtu ina chaguo nyingi za simu na inaruhusu uhuru mkubwa wa kutumia programu na mpangilio. Pia inafanya kazi vizuri kwa watu wanaopenda teknolojia iliyo wazi na rahisi kuzoea. Lakini kwa upande mwingine napenda ios. Kwenye kivuakia, na salama, kila kitu kipo nadhifu, na kinatembea kwa mpangilio mzuri.

Likizo yangu ya ndoto ni mchanganyiko wa utulivu, asili na utamaduni, ningependa kwa kwanzia pwani tulivu maji ya samawati, upepo mwanana nikisikiliza sauti ya bahari baada ya hapo na hamia kwenda milimani au mistuni kutembea asubuhi mapema kuona mandhari ya kijani na kuvuta hewa safi sehemu nyingine muhimu ni mji mwenye historia na utamaduni. Nijifunze mila za watu kuonja vyakula vya asili na kusikiliza hadithi za kale. Ningependa kusafiri na familia yangu. Ninahitaji kutembea kuliko kupumzika.